Mimi hupenda mkate wa aina ya boflo. Napenda mkate huu kwa sababu mimi huona nitamu sana. Haswa ninapoila pindi tu inapopikwa wakati bado inajoto. Nafurahia sana mkate huu kwa sababu kwanza unanipa nguvu. Na pili pia nitamu sana ninapoikunywa na chai na mimi ufurahia sana kukula mkate huu.

Mimi hupenda harufu ya manukato. Napenda harufu ya manukato kwa sababu ni harufu inayovutia sana. Na pia ni harufu inayotengenezwa kwa kuchanganya mauwa mbalimbali na kuongeza kemikali yanayovutia. Na ninapoinusa harufu hii, mimi hupenda sana harufu ya manukato.

Ninapofanya makosa kazini, kwanza kabisa mimi huanza kwa kuomba wafanya kazi wenzangu msamaha, kwa kufanya kazi vibaya kwa njia inayochelewesha kazi yao, pili mimi huchukua makosa hiyo kama funzo, na kuhakikisha kwamba kosa hilo halitatendeka tena, ninapofanya kazi zangu kuenda mbeleni.

Kuongeza uzalishaji wangu kazini haswa, kwanza kabisa mimi huanza kwa kupanga ratiba, nikipanga ratiba ya mambo ninayotaka kutekeleza siku hiyo, nafanya mambo kwa mpangilio na kwa kiuhakikisho kwamba kila kitu kitafanyika hiyo siku. Pia mimi hufanya kwa mimi hupea kipaumbele, mambo ambayo ni mazito au mambo mengi na kumalizia na mambo kidogo.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta. Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni rahisi sana, ni jambo rahisi zaidi. Na haichukui nguvu mingi, wala pia ni haraka kulingana na kuandika kwa mkono. Mara kwa mara mimi huandika kwa mkono kwa sababu kuna shughuli ambazo lazima uandike kwa mkono. Na ni jambo ambalo niko sawa nalo, lakini kuandika na kompyuta ni rahisi na yenye haraka zaidi.

Mimi napenda kusimamia kazi. Napenda kusimamia kazi kwanza kabisa kwa sababu naamini nikona uwezo wakuchunga watu na kuhakikisha watu wanafanya majukumu yao kwa haraka na kwa muda unaofaa. Pili, naamini kuwa mimi ni mtu ninayejali maslahi ya watu na hivyo kuwapa motisha kufanya kazi. Mimi nimesimamiwa kazi ni pia mara kadhaa na nimefanya kazi vizuri lakini napenda kusimamia wengine.

Mimi hujikinga na jua kali kwanza kabisa kwa kuenda kivulini, Kwa sababu nikiwa kwenye kivuli aaaa jua hainipigi kwa moja kwa moja na hivyo naweza kujikinga kwa jua. Pili mimi huvaa chepeo au kofia, hii inasaidia pia kupunguza makali ya jua kwa kichwa yangu na pia mimi huvaa miwani ninapoenda nje juuani kuuchunga macho yangu.

Programu ninazo tumia maranyingi, sana sana ni za uchungaji pesa, kama vile QuickBooks na Salesforce, na tumia programu hizi maranyingi sana kwa sababu hii ndio kazi ninayofanya kila siku, na inanisaidia sana kufanya kazi yangu kwa umakini na umarufu, na kuhakikisha kile ninacho fanya ni sawa, na kufanya kazi bora nikiwa kazini.

Mara nyingi asubuhi, mimi hunywa chai pamoja na mkate wa boflo, ninaoupenda sana. Mimi hukunywa mlo huu kila asubuhi kwa sababu inanipa nguvu nyingi ya kufanya kazi zangu siku nzima bila uchovu na pia unanishikilia tumbo hadi mchana wakati ambapo naenda kukula chakula cha mchana na pia nikitamu.

Ndoto yangu kubwa ni kukua binadamu anayejenga jamii yake kwa njia yake pekee. Ningependa kuwa mtu anayeonekana na jamii kuwa muhimu sana na anayesaidia watu wengi sana kwenye jamii na pia anayesaidia vijana kwenye jamii kuwakuza na ili vijana hao waweze kufanya mambo ya wanayotaka maishani.

Mimi huenda maktabani kila wikendi, kila siku ya jumamosi, mimi huenda maktabani. Sasa mimi huenda maktabani mara moja kila wiki. Mimi hufanya hivi kwa sababu napenda sana kusoma vitabu na maktaba ina vitabu wa aitha wa aitha. Unaonsaidia kujenga marifa yangu na pia mimi husoma vitabu ili kujituliza na kutuliza akili yangu.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea msituni, mimi hupenda kutembea msituni sana sana kwa sababu msitu una miti mingi sana. Na mazingira haya ya miti kuwa mingi unanisaidia sana kutulia na kupunguza shida zangu na kutuliza akili Haswa ninapotoka kazini, nikitaka kupumzika na kutulia mimi huenda kutembea msituni mara kwa mara.

Mimi hutumia muda na familia yangu sana sana tunakaa chini na kuongea na kucheka kwa furaha pamoja na familia yangu. Pia sisi uhula chakula kingi sana tukiwa na familia yangu, sisi hupika chakula kingi kitamu, tunakula chakula hiyo pamoja na vinywaji, tukiongea kwa uchekeshaji ili kupumzika na kutulia.

Napenda kuenda nje na marafiki zangu katika mahoteli na pahali ambapo tunaeza keti chini na kukula, kutulia na kwa starehe zetu. Napenda sana kufanya jambo hili na rafiki zangu kwa sababu tukienda kukula nje inatusaidia kuongeza umoja kati yetu, na kutulia na kupunguza mashida zetu na kukuwa na muda mzuri tukiwa na wao.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu na amini akili yangu ni ya kubuni mambo iwe uandishi au uchoraji na hata mara moja muziki. Mimi ni mtu mbunifu sana kwa sababu hata kwa maandishi yangu unaeza ona kwamba mimi ni mtu mbunifu na ubunifu huu unatoka sana sana kwa kusoma vitabu vingi na kujenga maarifa yangu.

Mimi hupata habari sana sana kutoka mitandao ya kijamii kama vile X na pia YouTube maramoja moja. Hapo ndipo sana sana mimi hutoa habari kwa sababu pindi kitu kinapofanyika tu, kinawekwa katika mitandao haya na naweza kuiona papo hapo wakati huo huo ambapo jambo hilo limetendeka. Sasa mimi hutumia mtandao ya kijamii sana sana kupata habari.